Muda wakumaliza kazi unakalibia sana. Mepaki na siku mbili tu. Je nitamaliza kwa wakati. Kazi bado ni nyingi. Lazima nifanye kazi za ziyada usiku leo na kesho. Itazima simu yangu. Nisije nikasumbuka. Inaitaji kuzingatia tu. Sehemu gani ni muhimu zaidi. Hebu niangalie orodha yangu. Kwanza nikamaliza ripoti kuu. Kisha vielelezo. Nitaomba mwenzangu anisaidia na sehemu moja ndogo. Msongo wa kazi unaniharibia. Unaniharibisha, lazima nijifunze kupanga vizuri mapema. Mara nyingi nasubiri dakika za mwisho lakini kwa sasa lazima nikamilishe nitafanya kwa bidiii mpaka kazi iishe.